Ndiyo, napenda kuvaa kofia, haswa zile za baridi. Kofia ni nzuri kwa sababu ni aina ya vazi yambalo linaongeza style. Na pia inasaidia kukinga kwenye jua kali ama kukinga ubaridi.

Ngependa kuona maendeleo kadha wakadha katika jamii. Kwamfano, ningependa kuona shule zikitungwa kwenye jamii na kuona elimu bora yenye usawa. Hata hivyo, ningependa kuona huduma za afya zinazo patikana kwa wote. Ningependa kuona uongozi wa wajibikaji na pia kutoa haki. Ningependa kuona usawa wakijinsia na heshima kwa kila mtu katika jamii. Pia ningependa kuona ubunifu kwenye jamii zaki teknolojia. Natena ningependa kuona utunzaji wa mazingira.

Nyumba ni nayo ishi ni nyumba ya kiasi kidogo, aina ya bed sita. Na labda naweza nikasema mazingira ya eneo hii ni mazingira mazuri. Tena yenye kupendeza. Nilikuja kwenye haya mazingira ama hili eneo kwa muda wa miaka mitatu iliyo pita. Halafu ninacho kipenda zaidi kwenye haya mazingira ni manthari yake. Inamandhari ya kupendeza na ndiyo naonaraha kwa kuishi hapa kwasababu pia kuna usalama na utulivu mwingi sana ambao kwa minajili ya kwa minajili ya mwanadamu unajihisi ni kana kwamba umetulia.

Labda niseme umri unakuja na hekima subira na kujijua. Ingawaje ningependa kurudi kwa ningerudi kwenye ujana. Sababu ujana nao una nguvu ndoto na muda mwingi wa kujaribu mambo mengi sana bila hofu.

Ndiyo kwa wakati mwingine huwa navaa miwani. Kwa sababu miwani huwa ina nisaidia katika kukinga dhidi ya miale ama miale ya jua kali. Kwa wakati mwingine pia natumia miwani kama kuwa katika hali ya urembo, staili inayo pendeza.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho ni kikubwa na kina nafasi ya kutosha. Kuta za rangi ya chumba changu cha kulala ni aina ya rangi ya samawati na rangi nyeupe yenye kupendeza. Nina kitanda kikubwa mno ambacho kinaitwa katika lugha ya kimombo King's Bed, na chumba changu kiko kando ya dirisha. Na mandhari ya dirisha, ukitazama kwa nje, waona mazingira. Waona mandhari mazuri. Na kitu kinachonipendeza zaidi sana kwenye chumba changu cha kulala ni jinsi ambavyo nimekipamba, haswa kitanda.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Popcorn huwa napenda kuila haswaa nikitazama video ama filamu, au, cinema. Popcorn huwa inanisaidia katika kuhamasishama kuendeleza kuwa makini zaidi ya kufuatilia cinema zangu.

Ndiyo, napenda sana asali sababu ina manufaa mengi kama kwa mfano, asali hutuliza kikohozi, pia asali hutuliza tumbo na hunyoosha ngozi ya mwanadamu, na pia asali hutumika katika kinga nyingi sana za magonjwa katika mwili, na baadhi ya matumizi mengine.